Hua nangoja baruwa pepe takriban mara tatu hadi mara nne katika siku yangu. Kwanza asubui ninapoamuka naangalia baruwa pepe nilizopokea usiku na najitahidi kujibu. Kisha kuna mchana, hayo ndiyo majibu yanayurudishwa kwangu kutoka kwa baruwa pepe nilizozituma asubui. Kisha jioni kabla sijalala pia naangalia baruwa pepe.

Baada ya siku ndefu, hivi ndivyo ni navyo pumzika. Kwanza ni kuoga kwa maji ya vuguvugu, hii ndio hatuwa yangu ya kwanza na muhimu zaidi. Na hisi kama maji yanatiririka na kuosha uchovu wote wa barabarani, vumbi na migogoro ya ofisini. Ya pili ni kupoteza muda kidogo kwenye kochi. Hua ninakile kipindi changu cha kupumzika, yani nimekaa tu kwenye kochi, sishiki simu, wala siangalii televisheni. Ya tatu nimsosi wa nyumbani. Hakuna kitu kinachomaliza siku vizuri kama chakula cha moto kilichopikwa kwa utulivu. Ya nne ni kusoma au kutazama kitu chepesi. Kabla ya kulala, napenda kupitia kurasa chache za kitabu au kutazama kipindi cha vichekesho.

Ninapenda kununuwa vitu kwa sehemu zifuatazo. Ya kwanza ni soko la kariyako au masoko ya asili. Ya pili ni maduka ya mtandaoni ama online shopping. Ya tatu ni kwenye maduka makuu ama kwa kiingereza malls. Huku ninaenda mara chache hasa nikiwa na mhemko wa kutaka kujizawadia. Mimi siyo mtu wa kukurupuka tu na kuamua kununua. Kabla sijanunua kitu kikubwa, lazima nifanye utafiti kwanza.

Hivi ndivyo vitu ambavyo ninapenda kununua zaidi. Ya kwanza ni vifaa vya teknolojia. Mimi ni mpenzi mkubwa wa vifaa vinavyoarahisisha maisha. Ya pili ni vitabu na vitu vya kujifunza. Hapa sitanii ninaugonjwa wa kununua vitabu hata kama vile vya zamani ambavyo sijavimaliza vyote. Ya tatu napenda kununua nguo na viatu. Napenda sana kuonekana nadhifu na nikiwa nimependeza kwa nguo niliovaa. Ya mwisho ni vitu vya jikoni na vitu vya nyumbani. Wakati mwingine najikuta nanunua vitu ambavyo hata sivitumii kila siku. Kama vile mashine ya kusaga kahawa au viombo vya udongo vyenye rangi nzuri.

Kwa kweli, napendelea kusoma habari zangu mtandaoni kwa asilimia kubwa. Lakini bado nina yale mapenzi ya siri ya gazeti la karatasi. Inategemea na mazingira niliopo kwa wakati huo. Hivi ndivyo ninavyoona pande zote mbili. Kwenye habari za mtandaoni, hapa ndipo ninaposhinda muda mwingi. Uzuri wa mtandaoni ni kwamba habari inakufikia sekundi ile ile inapotokea. Ina urahisi, ina uchaguzi na pia inaweza kukufikia kwa urahisi. Kwenye gazeti la karatasi ambayo ina ladha yake pekee ni ya utulivu na una uchambuzi wa kina, pia harufu ya wino inakuvutia na kuweza kukumbusha mbali.

Hivi ndivyo ninavyosherehekea mwaka wangu mpya. Naisherekea kwa mambo makuu matatu. Ya kwanza ni usiku wa mkesha. Siku ya tarehe thelathini na moja usiku, mimi siyo mtu wa kulala mapema. Napenda sana ile hali ya hewa mtaani, wakati watu wanasubiri saa sita ifike. Ya pili ni chakula cha kweli. Siku ya tarehe moja januari, jikoni hapatoshi. Hapa ndipo pilau la nazi kuku choma na ndizi mzuzu vinapohusika. Mwaka mpya bila chakula kizuri kwangu haujakamilika. Ya tatu na ya mwisho na ya muhimu zaidi ni kujitathmini na mipango mpya. Baada ya shambra-shamra za chakula na kelele, jioni ya tarehe moja huwa napenda kutulia kidogo pekeangu hapo ndipo nachukua kitabu changu na kuangalia. Nimefanikiwa nini mwaka uloisha? Wapi nilianguka na naitaji kurekebisha? Nataka kufanya nini kikubwa mwaka huu mpya?

Juisi ya matunda ninayoipenda ni juisi ya embe, ambayo ni nzito. Hizi ndio sababu zinazo nifanya kuipenda. Ya kwanza ni ladha na utajiri wake, juisi ya embe iliyokomaa vizuri ina ladha fulani ya kifalme. Ya pili ni michanganyiko yake, pia napenda sana kuchanganyisha matunda kwa mfano embe na passion ama susu. Ya tatu ni kwa sababu ya afya yake. Huwa napendelea ile juisi ya kutengeneza mwenyewe nyumbani badala ya hizo za kopo. Napenda nikate maembe yangu, niyasage na pengine niongeze tone moja tu la limau ili kuleta uchachu kidogo.

Mimi huenda mahali pa ibada mara moja kwa wiki hasa siku za mwisho wa wiki kama vile jumamosi au jumapili au siku ya ijumaa kulingana na ratiba ya imani. Huu ndiyo muda wangu wa kuchaji betri za kiroho baada ya kukimbizana na mambo ya dunia wiki nzima. Lakini mbali na ile siku kuu moja ya wiki hivi ndivyo ninavyo chukulia ibada. Siku za siku kuu na matukio maalum hizi ndio siku ambazo siwezi kukosa kabisa. Kama vile siku ya idi krismasi au pasaka.

Kuhusu swala la kuhifadhi data, mimi ni mtu wa usalama kwanza. Sipendi kabisa kupoteza picha, nyaraka muhimu au kumbukumbu zangu. Kwa hiyo, nimegawa hifadhi yangu katika sehemu kuu mbili. Ya kwanza ni wingu, yaani cloud storage. Hapa ndipo ninapo weka asilimia themanini ya vitu vyangu. Natumia huduma kama Google Drive, iCloud au OneDrive. Ya pili ni kwenye hard drive ya inje, yani external hard drive, sanduku langu la siri. Pamoja na kutegemea wingu, bado nina ile tabia ya zamani ya kuwa na hard drive ya inje. Hapo ndipo ninapo hifadhi vitu ambavyo ni vizito sana. Kama vile video za familia za miaka kumi iliopita, au vile ambavyo si vitaki viwe mitandaoni kabisa kwa sababu za kiusalama zaidi. Pia nina tumia flash diski. Hii ni ya kwa dharura tu. Flashi huwa nazitumia kwa ajili ya kuhamisha kitu kidogo kutoka sehemu moja kuenda nyingine kwa haraka. Kama vile kuenda stationary kutoa nakala lakini situmi flashi kuhifadhi vitu vya kudumu kwa sababu ni rahisi sana kuipoteza ama kuharibika.

Kwenye maswala ya dini, kwangu mimi, jambo kubwa na muhimu kuliko yote ni upendo na utu. Najua kuna sheria nyingi, taratibu za ibada na mafundisho marefu. Lakini naamini msingi wa dini yoyote ni jinsi unavyo mchukulia binadamu mwenzako. Hivi ndivyo navyoona umuhimu wa jambo hili. Ya kwanza ni upendo kwa vitendo. Imani bila matendo kama wasemavyo imekufa. Ya pili ni amani ya ndani. Dini inanipa nanga. Maisha yana misuko misuko mingi, lakini mambo yako sawa. Kesho ya meyumba, kesho ya nasimama. La tatu ni msamaha. Hili ni jambo gumu lakini ni muhimu sana. Dini inafundisha kusamehe na kuachilia vinyongo. Kwa kifupi, dini kwangu sio kuta za nyumba ya ibada, bali ni dira ya maadili inayo niongoza namna ya kuishi na watu kwa amani, uaminifu na huruma.

Kwa kweli, kazi ninayo ichukia sana ya nyumbani ni kuosha viombo. Yani hapo ndipo mtihani wangu ulipo na nina sababu zangu. Ya kwanza ni kazi isiyoisha. Hii ni kazi ya haina heshima kabisa. Unaeza tumia lisaa nzima kuosha viombo, baadaye kapumzika na kutumia kikombe kimoja, tayari usharudia kazi tena. Ya pili, ni hisia ya maji ya mabaki ya chakula. Ile hali ya kutumbukiza mikono kwenye maji yenye mabaki, hasa ya chakula, ama viombo vya mafuta au mchuzi wa jana, huwa inanikera sana. Hata uvae glavu, bado ile saikolojia ya kuchokonoa masalia ya chakula kwenye sahani hainivutii kabisa. Ya tatu ni maumivu ya mgongo. Kusimama kwenye sinki au kuinama kwenye sufuria kwa muda mrefu ukiwa unaosha viombo inasababisha maumivu ya mgongo.